Mimi huwatia moyo wenzangu kwa maneno ya kutia nguvu na vitendo vya mshikamano napenda kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri na kuwahimiza wasikate tamaa wanapokutana na changamoto pia huonyesha mfano wa nithamu na bidii kazini ili kuwapa msukumo wa kuendelea mbele kwangu kutia moyo ni kuonyesha kwamba kila mmoja ana dhamani na ana nafasi ya kufanikisha malengo ya pamoja kwa hivyo.